Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako mara mingi ndio Kwa biashara ambayo mimi nimekuwa nikitaka kufungua ama kuanzisha imekuanga biashara ya kuuza mango Lakini shida yangu kubwa imekuwa changamoto langu kubwa imekuwa kupata starting capital ya hiyo biashara sababu kazi ambayo ninafanya bado haijaeza kuniruhusu nikue na pesa mingi ya kuanzisha biashara lakini mimi najua tu hivi karibuni nitaweza kupata hizo pesa na niweze kufungua biashara yangu ya kuuza manguo na hadi jina ya biashara yangu iyo nimeipata nitaita Magneta Businesses But mimi hupenda sana ile hali ya kununua manguo nikiziuza na saa hizi source yangu itakuwa china So ndiyo mimi nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu lakini shida changamoto kubwa inakuanga kupata ile pesa ya kuanzisha biashara.

Mwandishi gani wa vitabu unawapenda? Kuna mwandishi mwingine wa kingereza. Sina ufamu na nchi sahihi ambao hutoka lakini kwa jinaka anaitwanga Kazen LX. Na kwa mara mingi ameandika vitabu kama Hell born Heart, Hell born With You, I made a deal with the Devil. Izo ni zile ma novels ambazo ni nazionanga ni ni romance novels. Ambapo tena kwa mara mingi ni kaa ikona ile story kama ya vampires na witches. But inakuanga story ya mapenzi iliotamu. So nilianza kumfatilia bado nikiwa shuleni, shule ya chuo kikuu. Na hadi leo, bado mi husoma vitabu zake, ni hiyo tu shida ni vitabu zake hutoka kwa siku, inatoka chapter moja moja ama chapter mbili mbili. So hizo ni changamoto ambazo mi huzipata nikimfuatilia, lakini kwake story mingi zake nimekua nikizisoma akiendelea kuziandika. So ni mtu ambaye nimekua, muandisha ambayo nimekua nikimfuata kwa muda mrefu. But yeye huandika novel mzuri zile za mapenzi. Niliyeipenda sana ilikuanga hellbound with you. Lakini hellbound heart pia ni story ambayo inafuatiliza ili hellbound with you. So ndiyo huyo ndiyo muandishi ambayo mi humpenda nampenda vitabu zake.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Kwa mara mingi mimi nikiwa na familia yangu, huwa napenda tukae ile wakati labda hatuna kazi mwingi wakufanya, tunaketi chini, tukiongea. Kwa mara mingi tu familia yangu tunapatana zile wakati wa sherehe ama zile wakati wa wangu wa kupumzika ama tusema holiday. Lakini kwa mara mingi ile wakati tunapopatana ni kuongea, kusherehekea, kukula kwa pamoja Labda kuenda shambani pamoja, kuenda kupalilia, kupanda, kuenda kuchunga pamoja So hizo ni kazi ambazo kila wakati ninapokuwa na familia yangu hizo ndio kazi ambazo sisi hupenda kufanya Lakini kwa mara mingi tukipatana tu wote kazi yetu ni kuongea, tujuliane hali, tuone mwingine anaendeleaje Kuna changamoto zozote ambazo labda anapitia kimaisha Hivo kama kuna anahitaji usaidizi Hapo ndio ile wakati tunapatana Tunaongea na kusaidiana Lakini kwa mara mingi ni kuongea tu na kusherehekea na kufurahia So hizo ndio kazi ama activities ambao sisi hufanya kama familia tunapopatana.

Je, unapenda kuchora au kupaka rangi. Kwa mara mingi mi hupenda kuchora. Na uchoraji wangu unatokea zile inspiration ambapo labda nimeona kitu. Then narudi ni mimi nashika kalamu yangu pi. Kalamu yangu ya penseli. Na naanza kuchora. So, vitu iki tuseme saa. Mi hupenda ile art za nature. Labda nimetembea hivi, kwenye mbuga za wanyama, ama nilikuwa nimeenda kupanda mlima. Saa zingine nikiona ile kitu ambayo inavutia kwenye macho, mi hupenda kuichora ili niweze kuexpress ile feelings ambazo mi nasihizi kwa uo wakati. So kwa mara mingi mi hupenda kuchora na hali yangu ya kuchora inakuanga tu si kama kikazi. Lakini ile kazi ya kuexpress mind yangu, kuexpress feelings zangu. Ili nifanye ile kitu ambayo iko kwa akili mwangu iwe kitu ambayo ni physical. So, hizo ndio aina ya arts ambazo mimi huchoranga. La pia kwa mara mingi hizo uchoraji zangu zinakuanga tu zimebaki kwa kitabu. Kwa kuna ile uchorachi ambayo nimesema okay, wacha niekelee kwa ukuta ama wacha nipatie mtu soo, mi hupenda tu kuchora lakini ni kwa ile level ya kibinafsi.

Niambia kuhusu chumba unacho kipenda nyumbani Chumba ambacho mimi hukipenda zaidi nyumbani inakuanga jikoni na utapata kuwa jikoni ninashiriki nayo maramingi kwa siku sababu mimi hupenda kupika Utapata kuwa ule wakati wangu ama sikuzangu za mapumziko jikoni ndio mahali nita spend time muda wangu mwingi Utapata hapo hivyo labda ni napika chakula kipya sababu mimi hupenda kujaribu kupika na kujifunza kupika kama si kupika chakula ni labda kupika mkate ama kupika keki sababu mimi hupenda hizi tutorials ama mafunzo ambazo zinafanywa mtandaoni kama tiktok kama instagram, mimi huzifuatilia na utapata tu hapo hivyo mimi hutengeneza chakula ambacho ni kipya na kitamu So, chumba, chumba ninacho kipenda zaidi inakuwanga jikoni. Alafu, kumbu kumbu kilicho nifanya hii chumba hicho kipendeke nikuwa, mimi kitambo sikua nikijua kupika, sikua nikipenda upishi. Lakini kuna ile wakati moja nikiwa na rafiki wangu ali nisaidia kunifunza kupika keki na toka huo wakati nilipika keki ambayo ilikuwa nzuri, ilikuwa ikipendeza, tena tamu. Toka huo wakati nilianza kupenda kuingia jikoni na kuanza kujifunza kupika ainatofauti za chakula na hizo ndio kumbu kumbu kubwa ambayo mimi hukuanga nayo na inakuanga kitu ambayo ili nitia roho kupenda jikoni. So, hivyo, hicho ndiyo nyumba ambacho nacho kipenda na sababu kubwa ni sababu mimi hupenda kupika sikuhizi.

Unasharehekea mafanikio ya timu vipi? Kwa mara mingi ule wakati ambao nimejiunga na timu eitha labda nikiwa kazini ama saa zingine kuna activities zile tunafanya mule nje alafu tutokelezee tukiwa washindi ama Tumefanya vizuri katika hiyo timu mara mingi huwa tunapenda kuregonesia hiyo timu Labda kwa kuwazawadi kwa kwa kuzawadi ama kwa kurecognize wale individuals ambao wamefanya vizuri kwa timu na huwa unaona timu ikikikuwa recognized inakuwanga ile kitu inachangia kwa mazao mazuri kwenye timu baadae sababu individuals wakikuanga recognized ni ile wanafurahia na wanatia bidii So kwa mara mingi, tuna jinsi ya kusherehekea mafanikio yetu ni kupewa zawadi ama saa zingine tunatoka nje, tunaenda kusherehekea kama timu, ili badae tu, hiyo ni culture ambayo kwanza tukiwa kazini tumezoea Baadae kuenda kupatiwa zawadi na baadae kutoka nje kuenda kusherehekea ile mafanikio ambayo mumeyapata So hiyo ndiyo mara mingi jinsi ambayo huwa tunasherehekea mafanikio ya timu.

Je, umewai kujifunza kupiga gitaa? A, ndiyo, nimewahi jaribu hei, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Nakumbuka nikiwa mdogo, nilikuwanga miaka nane. Nilikuwa niki familia hii, wazazi wangu walikuwa kutaka nijue chombo moja ya, nijue kujifunza chombo moja ya mziki. Na nilijaribingi kupiga gitaa lakini sikuwa successful, ama sikufanikiwa, lakini mwisho mi nika jifunza kupiga piano, na huo ndiyo instruments ambayo hadi leo mi naijua kuitumia. So kupiga gitaa nilijaribingi tuseme miezi moja lakini tune zangu hazikua zile mzuri. Na mapenzi yangu kwa chombo cha gitaa haikuanga ile ya undane sana. Lakini kupiga piano, hicho ndio chombo ambacho nilijifunza na hadi saa huu najua kutumia.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Mara mingi ninakuanga na kompyuta mbili, kuna ile kompyuta ya kibinafsi na kuna kompyuta ya kufanya kazi. So mara mingi hizo kompyuta tunazipata sababu za zingine kazi zangu ni ule kazi wa mtandaoni. So nitaitumia kufanya kazi. Pia nikiwa ospitalini, tunatumianga kompyuta zaidi sababu sisi tunatumia hii, inaitwa electronic mail records. Ambazo kila information kule hospitali, ama kila data, tunakuanga tumeiweka kwenye computer. So, mimi computer inakuanga kifa ambacho, kina cha maana ama ni cha umuhimu nikiwa kazini, naitumia kufanya na kumaliza kazi yangu mzuri. Pia kwa ile computer yangu ya kibinafsi, naitumia pia kufanya zile online works, ama zingine naitumia tu kuingia kwa hizi mtandao kama nataka kusomea kitu ama sa zingine novel zangu zile za ambazo mimo zifuatilia zina kuanga kwenye kompita yangu ya kibinafsi saa zingine naitumia pia labda kuangalia tu mavideo kule TikTok ama YouTube So hizo ndio jinsi ambazo natumia kompiuta zangu saidi.

Ulifanya nini asubuhi hii? Kwanza leo nimeamka alarm yangu ilikuwa ya kuamka saa kumi na saa kumi na mbili na nusu. Na kitu ya kwanza nimefanya after kuamka ni kutayarisha kitanda yangu na nione kuwa chumba changu cha kulala iko safi na nimeipanga vizuri. Nilivyomaliza nimeingia kwa bafu, nikapiga mswaki na nikaingia kuoga. So hizo ni vitu mbili za mazoefu ambazo mimi hufanya kila siku Baada ya hapo nilirudi chumba changu cha kulala Nikavaa manguo zangu za kazi halafu nikajitayarisha vizuri kwenye uso na mwili wangu wote Nakujivaa zile nguo zangu za kazi Then nikaingia jikoni nikapika chai na mayai nanikaila So hizo ni zile kazi ambazo zimekuwa za mazoefu Utapata kwa mara mingi kwa wiki ninapokuwa nikienda kazi, huo ndio wakati wangu wa kuoga na kazi yangu ya kufanya ya kwanza ni kutayarisha chumba changu cha kulala nione kuwa iko safi, niingie bafuni, nipige mswaki, nioge, nirudi, nijivae vizuri, halafu niingie jikoni, nipike na nile. Nikimalizana na hapo ni kuosha tu vyombo, nikitoka kuenda kazini. So hizo ni kazi zangu za mazoea za kila siku asubuhi.

Kazi gani unayo idhamini zaidi? Nikiwa baado nikiwa mdogo, nilikuwa nikihisi kuwa cabin crew member. Hiyo ndiyo career ambayo nilishinda niki ithamini toka utotoni mwangu. Sababu nyumbani tulikuwa na auntie zangu na wajomba wangu walikuwa wanafanya kazi wengi kwenye airport. So niki niki nikigrow up nilishinda naendanga airport naenda kuona Izo vitu zote zenye cabin crew members huwa anafanya na nikatamani huo kazi Lakini after kumaliza chuo kikuu mi nilingia na nikaenda kusomea kazi ya wau wauguzi na hiyo ndio kazi nimeshinda nikifanya kwa miaka tatu ilio pita lakini saa huu hadi saa hizi bado naendelea tu kutamani kuwa ningefanya ile kazi ya kukuwa cabin crew member Nimekuwa nikifanya some applications kwenye airlines ambazo ni kubwa kubwa humu mjini lakini bado sijafanikiwa Ikiwa tu siku moja nitafanikiwa nita labda nitaingia huko nianze kufanya huo kazi lakini hiyo ndio kaina ya kazi ambayo nimekuwa nikithamini zaidi toka utotoni mwangu.

Je, unahifadhi kitu cha thamani? Kwa mara mingi ndiyo sababu nakuanga na collection yangu ya vitu za thamani ambazo nimeziweka kwa hizi mamiaka ambazo zimepita na kwa maramingi utapata kama kuna mahali nimeenda vacation napendanga kuchukua kitu kama memorabila halafu nakuja naiekelea nyumbani kama ni picha tuseme ni jiwe ama tu kitu nilichokiona ni cha thamani kwa hiyo mahali ambapo nilikuwa nimezuru na itakuwa ikinikumbusha kuwa nimetembelea nchi fulani ama pahala fulani na hiki ni kitu ambacho nilikileta. Alafu hata saa zingine kuna vitu vya thamani kama gifts kutoka marafiki zangu ama familia zangu wakiniletea huwa napenda kuziifadhi badala ya kuzitumia sababu unajua kwa maramingi hizi mazawadi ambazo huwa unazipokea zinakuonyesha zile mapenzi ama commitment ambazo familia familia yako ama marafiki zako wako nao kukuhusu so kwa maramingi huwa napenda kuziifadhi nizieke ndio nizieke kama memorabila nizieke pia kama kumbukumbu so ndio kuna vitu avya thamani ambazo mimi huzihifadhi.

Unafanya nini kuatia moyo wenzako? Kwa mara mingi kwa kile kikundi changu cha marafiki, huo ni wale watu ambazo kimaisha tuko sawa na pia wenye tunakuanga na ile motivational drive ambayo kwa mara mingi utapata iko sawa. So ile wakati kuna rafiki wangu labda hasikii vizuri ama ako na changamoto lolote maisha mwake huwa tunapenda tunaenda Tunaenda tunamsikiliza tunapenda pia kuwa yeye for just support hata kutu kama ni ile kumpea support kisikolojia labda Amekuwa akiendele na kichangamoto ambazo labda haimuaffect tuseme kifainance ama yeye tu anaitaji ile support ya kuona marafiki zake wako na yeye. So kwa mara mingi sisi huwa tunapenda kutokeleze. Na pia kama kuna ile kitu ama projects ama goal yenye wanajaribu kupata kimaisha wao. Tunapenda tu kuenda hapo hivo tunawasupport hata kama ni encouragements. Yeah just kuwa motivate hiyo ndiyo jinsi ya ambazo huwa tunapenda kujitia moyo ama kama rafiki yetu anahitaji anahitaji usaidizi labda kwa upande wa fedha kama mtu ukona fedha kutosha ya kusaidiana unaweza pia wapea so hivo ndiyo jinsi ya ambao huo tunajitia moyo kama marafiki.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Kwa mara mingi simu yangu mi natumia kuongea na marafiki zangu ikiwa itha napigiwa simu ama mi mwenyewe nawapigia kama ni simu ya kawaida ama ni videokoli. So kwa mara mingi simu yangu huwa nautumia kwa hali ya maongezi ili tuweze kupatana na ama kupitisha ujumbe kutoka kwangu hadi kwa wengine So mara mingi simu yangu nautumia kama chombo cha ya mawasiliano Pia kitu kingine simi yangu natumia kama kitumishi sababu komputa yangu saa hizi labda sa zingine natumia kama komputa yangu iko mbali simu yangu nautumia kufanya kazi zangu za online. Pia natumia kama chombo cha kupata habari sababu naeza ingia mtandaoni, umo mtandaoni kama TikTok, YouTube, ama Instagram, mahali ambapo mi upata habari mara mingi ama sa zingine, hizo ni platforms za ambazo nazitumia kama kujiburudisha ama kama entertainment. So kwa mara mingi hizo ndizo matumizi ambazo naona kwa nazitumia simu yangu kwa njia mawasiliano, njia kupata habari, njia kufanya kazi hizi za online na pia form ya kupata kujiburudisha kwa kuingia kwa hizi mtandao za TikTok.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea Kwangu mimi ningependa kuzuru ama kutembelea nchi wa France na sana sana katika kwenye Paris huu ni nchi ambao nimekuwa nikitamani kuenda huko kutoka nikiwa mdogo kwa sababu kitambo utotoni kulikuwa na hizi ma movies tungeona na ilikuwa ikionyesha kuwa nchi wa Paris inakuwanga nchi ambao ni mzuri alafu nchi yenye manyumba mazuri, ziko na monument nzuri na pia huko mji wa Paris kuna kuwanga na fashion watu wanakuanga watu enye fashion zile kali kali na mimi kama mtu mwenye hupenda fashion ningependa nitembele huko wakati wa fashion week Niziangalie zile high-end brands ambazo zina onyeshwa zikiwa uko nchi wa Paris Pia ngependa kutembelea uko sababu minajua kuna hizi vito kama pasta, vito kama croissants ama soda Zinakuwanga chakula ambazo zinatoka huko nchi wa Paris na mimi ningependa kuzijaribu So, hiyo ndiyo maana kubwa ambao mimi ningependa kutembelea huo mji. Niende nikaangalie zile monuments, miusham zao nzuri-nzuri, niende nikakule chakula zao, sababu hivyo ndiyo jinsi ya mimi huwa na-appreciate culture za watu wengine. Pia kitu kingine ningependa huko ni juu ya fashion, hizo fashion brand zao kubwa-kubwa kama Chanel, Love Couture, hizo vitu zote. So, ningependa kuenda kuziona na nizitembelee na nihisi iyo maisha ya huo mji wa French. Na pia nipatane na the French people sababu naona kwa mtandaoni kwao ni watu wazuri. Wao ni watu wenye hupenda mapenzi. So, huo ndiyo maana mimi nataka ama ningependa kutembelea huo mji. Na ningependa kutembelea kwa muda tuseme mwezi moja ama hata ikiwezekana mwezi tatu. Ili niweze kuenjoy hiyo vitu zote ambazo mimi nataka kuenda kuzipata uko.

Je, unapenda kuendesha baiskeli? Hapa mi ntasema ndio sababu mi hupenda kufanyanga aerobic exercises na kwa mara mingi huo kuendesha baiskeli inanisaidia ku achieve io inanisaidia sana wakati ninapofanya hizo mazoezi. Sababu naona mtu ukiendesha baisikeli huwa inachangamsha mwili yako na inanisaidia nipunguze zile nifanye hali ya mwili wangu huo mzuri. So mi hupenda kuendesha baisikeli kama aina ya mazoezi. Na kwa mara mingi utanipata saa zingine mi nafanya jogging, kuendesha baisikeli, kutembea ama kukimbia. But kuendesha baisikeli mi ni kitu ambao na ufanyanga na kwa mara mingi kila siku ama zile masiku ambazo ninakuanga na masiku zangu za kupumzika ama zile siku ambazo sifanyi kazi. Huwa napenda kuendesha baisikeli kwa kilomita tano ama karibu kilomita hata saa zingine naezaenda hadi ata kilomita kumi na tano. So mi hupenda kufanya kuendesha baisikeli kwa njia kama njia ya mazoezi. Na huo ni kitu ambayo naona inanisaidia sana sababu inafanya kuwa health yangu ama afya yangu hali ya afya yangu inakuanga mzuri sababu ni kitu inanisaidia.

Nini kinachofanya ufurai sana? Kwa maramingi utapata maisha ni mwangu kila mwaka. Nenakuanga na zile mipango. Kwa kingereza wanasema goals. Ambazo uo kila siku nakuanga nimezipanga. So utapatanga kuo hizo wakati ambazo nimeweza kuzitimwa ama nimeweza kuzifanya hizo kuzipita hizo goals na zika kuwa successful, huo ndio huwa inakuanga wakatu wangu waku wafuraha sana sababu hizo ni objective sambazo zina nijenga kimaisha na pia zina nijenga katika ile maisha yangu ya kikazi na pia maisha yangu ya kibinafsi. So huo unakuanga wakati wangu wauraa sana sababu hizo ni achievements ambazo nilikuwa ni meziye kachini kuwa lazima ni taziitimu, tuseme umwezi ukisha ama kabla ya mwaka kuisha. Na hile wakila wakati ninazo ninapozitimu inakuanga wakati wangu wa kusherehekea sababu inakuanga kitu kikubwa sana na inakuanga pia hizo goals zenye ambazo nimeziye kachini nizile ambazo zina nifaidi kimaisha na zinafanya ule maisha yangu ya mbele iwe raisi. So huo kila wakati inaitaji mimi nizifuraye na pia hizi nikikuwa na achievements either kazini ama inyumbani Pia mimi nimtuwa furaha So hizo ni vitu ambazo zina nifanyanga nimekuwa na furaha sana.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Kwa mara mingi mi nakuwanga mtu ule mwenye hupenda kutenda mema kwa watu ambao mi siwajui na nakumbuka kuwa kitendo cha wema ambayo nimefanya tu hivi karibuni. Kulikuwanga na mtoto mdogo karibu miaka tano alikuwa ametengana na wazazi wake. Hapo hiyo siku nilikuwa nimeenda kwenye mall, kimoja hapa hivi mahala ambapo mi naishi huku Nairobi na mtoto iyo wakati alikuwa nilimpata akilia kabisa alikuwa amehangaika sababu ametengana na wazazi wake na nilipata kujua baadaye kuwa alikuwa akicheza na wazazi wakaingia kwenye mall kufanya shopping wakamuacha bado akiendelea kucheza kwa ile side ya kids playground mtoto akatoka akiwafuata wazazi wake na wakatengana hivyo. So huo wakati nili nakumbuka nilisaidia ku huyo mtoto kutafuta wazazi wake na after karibu dakika 30 waliweza kupatana na wazazi wake na walinishukuru sana sababu pia na wao walishinda wakikuwa wanamtafuta, wanazunguka lakini hawamuoni so icho ni kitendo cha hivi karibuni ambacho mi nimekitenda ambacho nilikiona ilikuwa ni kitendo cha wema sababu nilimsaidia huyo mtoto kupatana na wazazi wake na wote walifurahia.

Unapenda kucheza au kutazama mchezo. Mara mingi kitambo mimi nilikuwa nikipenda kujiunga na timu mbalimbali za mchezo wa kandanda ili nikue kwa timu ambayo wanacheza. Lakini siku hizi venye miaka imesonga na siku hizi pia ni mimi ni ule mtu wa kufanya kazi mara mingi utanipata siku mingi mimi niko kazini. Siku hizi sina wakati wakuenda kujiunga na timu ili kucheza. Lakini sasa siku hizi kwa maramingi mimi ni ule mtu wa kuenda tu kutazama ninaenda kiwanjani naketi chini alafu mimi nashangilia So siku hizi kitu ambacho nafanya kwa wingi ni kutazama michezo na sana sana ni mchezo wa kandanda ukichezwa So mimi ni ule mtu nitapata kuwa nimebook ticket niende nishangilie timu ambayo mimi na naiunga mkono So hicho ndiyo kitu ambayo siku hizi mimi naufanya kwa maramingi Lakini tukipata nanga tuseme ule wakati ambazo ni wakati wangu wa kupumzika, nimepata na marafiki zangu na tumeamua kuwa tunaungana na kucheza. Mimi huwa na participate na kwa kucheza kwa timu ya kwa hiyo timu.

Jee, una ndege wa kufugwa nyumbani? Ndiyo, mimi nyumbani tunakuanga na kasuku, kasuku wawili, na tumekua tukiwalea kwa miaka tisa sahu, na inakuanga ndugu wangu mdogo ambazo ambayo alienda kawachukua, na amekua akizilea nyumbani na saizi wanakaa kama pets wake. So hizo ni ndege ambazo aina ya ndege tunazo lakini si kwa mazoeya yakuwa mi mwenyewe kukua na ndege But ni ndugu wangu ambaye anazilea na amekuwa akizichunga kwa hizo miaka zote ndio, lakini kwa maramingi tunapendanga kulea wanyama kama mbwa na paka si kwa kawaida tuwe watu wa kulea ndege na pia tunakuanga na kuku kuku tunaleanga kwa ajili tu hizo ndio ndege ambazo tunaleanga kwa wingi na tunazilea kwa ajili ya kupata mayai, sa zingine tupate nyama Pia huku nyumbani kuna ndege wa jogoo huo uni wao wanatuamusha asubui So hizo ndio ndege ambazo sisi uo tunawalea kwa wingi Utapata nika hii hata tunaeza kuwa na kuku 40 na tena huwa sa zingine awa kuku tunawauza ili tupate peza za kutumia kununua vitu zingine Lakini so hizo ni aina ya ndege wawili ambazo tukonazo nyumbani Kasuku na kuku.

Jee, umewai kununuwa tiketi za Tukio, ndio. Maramingi mini ule mtu ambazo mi napenda kutazama mchezo wa kandanda. Na utapata kuwa sa zingine kama kuna hizi timu labda zimekuja nchi zangu zinacheza ama kuna zile timu tuza nchi wangu kama gormaya ama sa zingine pia kuwa na hizi mchezo wa rugby. Uwa napenda kwenda kuwatazama. So mara mingi hizo ndiyo aina za tiketi, tikiti ambazo mimi huzinunua ili niende niweze kutazama mchezo ukiendelia live. Halafu saa zingine mimi ni ule mtu pia wa kwenda kuangalia sinema. So utapata kama kuna sinema ama kuna movie ambayo imetoka hivi karibuni na ningependa kutazama before ianze kupremiere huku kwingine. Huwa pia napenda kununua tiketi za kuingia kwa sinema niende nikaangalie huu movie ama saa zingine pia mimi ni ule mtu wa kupenda ngoma na utapata kama kuna hizi concerts tuseme ya bendi ambayo mimi huifuata ama huwafuatilia ama mwimbaji ambaye mimi huwapenda mimi nitanunua tiketi zao ili niende niwape support kwa kuwatazama live na kujivinjari. So ndiyo, mimi hununua tiketi za tukio, zikiwa za kandanda, zikiwa za mchezo wa rugby, zikiwa za sinema ama zikiwa za waimbaji. Mimi hununua tiketi zao.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Maramingi mi ni ule mtu ambaye mi sipendi ugomvi na pia sipendi vita. So, ule kila wakati ninapo ingia kwa mgogoro na mtu, mi ni ule mtu nitapenda tu nisimame, ama ni keti na ni menyamaza, niongoje wa wamalize kupiga kelele zao, ama kutoa complains zao zote ili niweze kuwaongelesha kama wanataka kunisikiza. Lakini kwa mara mingi nikikuwa na mgogoro na mtu, Ninapenda kutafuta mtu wa tatu ili aweze kutusikiliza na kuweza kutatua zile matatizo ambazo labda tunayapitia So hivo ndio kwa mara mingi mimi huo hufanya sababu nikieza kuongea ama tuanze kubishana inaeza fika maneno na vita na mi sipendi vita so huo ni kwa mara mingi mi hupenda kumwingiza mtu wa tatu ili aweze kutusikiliza na aweze kutatulia zile shida ambazo unaleta huo mgogoro.

Umiileke ya bara bela. Niambie kuhusu unavyo tumia simu yako. Kwa maramingi simu yangu natumia kama chombo cha mawasiliano. Natumia kuongea na marafiki zangu, ikiwa video calls ama simu za kawaida. Na kwa maramingi pia mimi hutumia simu yangu kama kufanya kazi hizi za mtandaoni, hizi online jobs. Kuingia pia mtandaoni kama TikTok, YouTube, ama Instagram, kujiburudisha. So hizo ni aina mingi ambazo mimi hutumia simu yangu lakini sana sana mimi hutumia simu kwa mawasiliano Ama saa zingine utapata mimi na kuna hile mtandao kama whatsapp za kuongea ama kujadiliana na marafiki zangu So hizo ni aina mingi za mawasiliano ambazo mimi simu yangu huitumia sana kufanya hivo.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Maramingi mi upenda chakula kisichona mafuta. Sababu mimi hupenda tu kuchemsha chakula zangu na nizile zikiwa hivyo. Sababu mimi kwa mara mingi mimi naona mafuta si mzuri kiafya na mimi hupenda kutumia zile natural fats ambazo ziko kwa chakula. So kama ni mboga mbazo mimi nina zila kama vegetables Mimi kazi zangu kwa mara mingi mimi nina zipenda tukuzi steam Hivyo ndio vile wanasema kwa kingereza So mimi hupenda tu kuzi steam ama nizi plunge na nizile zikiwa bado zikiwa na hizo nutrients zake zote bila kutia mafuta Pia kama ni nyama ni kitu ambayo napika sana sana na mimi hupenda nyama ya ngombe ama ile kitu watu wanaita beef kwa lugha ya kimombo So mara mingi mimi hupenda tu kuichemsha Alafu na zila zikiwa hivyo Utapata ni haikuwangi kwa kawaida mimi nitumie mafuta ama Nitatumia tu ile mafuta kwa umbali ama nitumie zile mafuta kama butter sababu ukiona botter hiyo ni kitu ambayo unapata kwa maziwa ambayo hiyo ni natural product Haikuwangi imekua refined na hazita nidhuru kiafya So hizo ndio aina za mafuta ambazo mimi huzitumia nikichagua kutumia mafuta kwa chakula zangu Lakini kwa mara mingi mimi sipendi kutumia mafuta Napenda kukula chakula kisicho na mafuta.

Maramingi unapendelea mwanga mkali au mwanga mwanga wakati. Maramingi miupendelea mwanga mwanga wakati sababu utapata huo wakati ndio ule wakati mzuri kufanya kufanya kazi. Kama siku zangu za kupumzika miu penda kukwea mlima huo ni kufanya hiking So kukiwa na mwanga wakati huo ndio unakuanga ile mwanga ambayo ni mzuri kuenda kufanya izo mazoezi zote Lakini kukiwa na mwanga ka mkali huo haukuangi alianga mzuri ya kufanya zile kazi zote za inje So wakati mingi miupenda mwanga wakati sababu itaniruusu nitoke inje, niweze kujifinjari kiwa nje kuni kujifijari kama kufanya activities kama ku hata kutembea bure, kufanya uo vitu zote. So sana sanga miupenda mwanga wakati sababu itanirusu ni eze kutoka inje na nifanye hata kama ni mazoe zikiasi. Kiasi.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua mara mingi misi ule mtu ufuraiya kutoka nje wakati wajua kali utanipata kuwa maramingi nitashinda nikiwa nyumbani nikiwa tu nimejivinjari kwa nyumba labda nikikunywa soda baridi ama nimefungulia nimefungulia kile ninichaupepo ili hali ya ewa iwe baridi sababu misifurai kukiwa na joto jingi. Ama saa zingine utapata kama nimeamua kutoka nje. Nimeenda kwenye swimming pool, nyende nikaogele ili niweze kuto kutowanisha ile joto jingi kwa mwili. So hizo ndiyo vitu ambazo kwa maramingi mi upenda kufanya ule wakati ambao kuna juakali sababu kuna joto jingi.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki mara mingi kwa nchi ambayo natoka Huwa matumizi ya plastiki zinakuanga ziko banned kama utapata karatazi zile za kubeba si za plastiki zinakuanga zimeundwa na kanguo ambayo ya cotton ambayo unaeza itumia kwa maramingi na inakuanga nzuri kwa environment So utapata kuwa matumizi mimi kutumia plastiki inakuanga ngumu sana sababu pia vyombo ambazo mimi hutumia zinakuanga zile za glasi. Ambazo ni mzuri kiafya na utapata inabidi nimezitumia kwa muda mrefu ili nizitumie kwa muda mrefu ili ziaribike. So mara mingi mimi kutumia vitu za plastiki zinakuanga ngumu na pia zile manguo ambazo mimi huzinunuwa mingi zinakuanga aina za cotton na si za polyester ambazo si za plastiki. So kupunguza matumizi ya plastiki mimi huwa nakikisha ni sinunui vitu ambazo zimeundwa na plastiki sababu hizo si nzuri kwa mazingira.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Mara mingi mimi ni ule mtu wa kupenda kunywa chai na utapata kuwa asubuhi nikiamka baada ya kujitayarisha kitu ya kwanza mimi hupika napikanga chai. Na inakuanga ile chai ambayo nimeeka maji, majani na sukari na pia maziwa. So huo ndio aina wa kinywaji ambao nimeuzoea sana kunywa asubuhi. Mimi kwa mara mingi hicho ndiyo kinywaij cha pekee ambayo mimi hupenda kunywa asubuhi sababu naisikia kuwa ni kama inanifanya nimechangamka so chai ndiyo kitu cha muhimu ambayo mimi hupenda kunywa asubuhi na utapata pia ikifika hata kama ni saa nne ama jioni mmii chai tu ndiyo kitu mimi hupenda kunywa sababu inafanya nipate nguvu Inanifanya nikuwe alert na pia nipate ule uwezo wa kufanya kazi vizuri. So mimi hupenda kunywa chai asubuhi.

Unapenda kuenda madukani lini? Kwangu mimi hupenda kuenda madukani maramoja kwa mwezi. Na utapata kuwa nafanyanga hivo either mwisho wa mwezi ama mwezi ukianza. Ili niweze kununua zile vitu zote ambazo nitazitumia huu mwezi unaofuata yote. Na utapata pia naongojanga adi zile wakati ambazo nikona pesa za kutosha. Na huo unakuanga zile wakati ambazo nimepata mshara wangu na nikona peza mingi wa kutumia Utapata sasa mimi naenda madukani itha kununua chakula, kununua mavazi ama pia kuenda tu kuweza kujiburidisha So huo ndiyo wakati ambazo mimi hupenda kuenda madukani sababu huo wakati ndiyo zile wakati ambazo mimi nikona pesa kwa wingi na utapata kuwa mimi hapo hivyo siwezi nikakosa kununua zile vitu ambazo zitanitosha na bila kuangaika maneno na pesa So mimi hupenda kuenda madukani mwisho wa mwezi sana sana sana tuseme karibu tarehe moja ama tarehe mbili ama tarehe thelathini ama nikiwa tu na pesa ama nikiwa tu na mshahara wangu.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri ni yule kiongozi ambaye anapenda kusikiliza watu wake na kufanya zile vitu ambazo watu wake wanahitaji. Sababu utapata kama ukipata kiongozi ambayo anapenda kusikiza wale subjects wake. Hiyo ndio inakuanga sifa mzuri sababu utapata viongozi wengi ni wale watu tu wa kutoa decisions wakiwa wao wenyewe bila kusikiliza ni nini ambayo subjects wako wanahitaji So ukipata ule moja ambaye anapenda kusikiza subjects wake na kufanya venye wanahitaji hiyo inakuanga sifa kubwa sana tena sifa ya sifa yenye umuhimu mwingi So huo ndio sifa ambayo nitasema kiongozi mzuri lazima awe nao Alafu pia wale viongozi ambazo kila wakati wako kwenye ground wakifanya kazi na watu wake bila kutumia watu wengine kufanya maendeleo ambazo zinahitajika inakuanga mzuri sababu utapata wakiwa tu hapo chini wakisikiliza pia wakifanya wakitendekeza hizo kazi ambazo zinahitajika inakuwanga vizuri sababu subjects wake wataona kuwa yeye ni yule mtu mwenye ako approachable So hizo ndiye aina za sifa mbili mbazo mimi naweza sema ni muhimu kwa kiongozi mzuri.

Je, unapenda kuvaa kofia? Nitasema ndio sababu mimi ni ule mtu ambaye kukiwa na napenda kutambea na kofia. Sababu mimi naona kuwa kukuwa na kofia inakuzuia kutopigwa na jua kali na mahala mbapo mimi natoka kuna kuanga na jua kali. So mimi hupenda kuvaa kofia wakati ninapotoka nje ili nijikinge kutokana najua. So ndio mimi hupenda kuvaa kofia.

Kinywaji gani chabaridi unachopenda Maramingi kinywaji chabaridi ambacho mi upenda kula ni ice cream sababu unapata kuwa ikotamu na nile kitambayo mi ufuraya sana Utapata maramingi kukiwa na juakali ama kukiwa na joto jingi hicho ni kinywaji ambayo mi upenda kuikula ama kuikunywa uo kinywaji cha baridi ambayo mi upenda kuitumia na ina nifanyanga ni mefuraiya na ile feeling ya baridi mdomoni mwako inakuanga nzuri sana na ya kupendeza So kwa maramingi kinywaji ambayo mi uendea cha baridi na kuanga ice cream Misi mtuwa kupenda zoda lakini pia sa zingine ne zaidiza tumia kinywqji cha soda soda cha baridi ule wakati wajotaba wakati kuna jua jingi.

Unatumia wi-fi au data ya simu. Kwangu minatumia wi-fi. Na imekua kitu ambayo nimekua nikitumia kwa karibu, mwaka moja kwa sasa sababu utapata siku hizi kutumia wi-fi iko so cheap, iko na bei nafu na utapata kuwa nikiwa nyumbani na tumia wi-fi, nikienda kazini na tumia wi-fi. Na maramingi huo ndiyo wakati ambao mi inanilazimu niingie mtandaoni nikiwa nyumbani kama kuona habari, niinge kwenye tiktok ama youtube So wifi ni ya raisi Then utapata pia nikiwa kazini sababu tunatumia hizi electronic mail records kueka data Huwa tunahitaji wifi ndiyo iweze kusonga vizuri So utapata maramingi wifi ndiyo kitu ambayo tunautumia Lakini sa zingine tuseme kama wifi haifanyi kazi ama saa zingine kama wifi yangu imeisha na bado sijapata pesa ya kutosha ya kuijaza huwa natumia tu data ya simu tuseme na nunua kitu kama 1GB ama 2GB ambayo itanikalisha something like siku mzima Lakini maramingi mi hutumia wifi ikiwa nyumbani ama kazini kama na safiri hapa katikati hizo ndio wakati ambazo itanilazimu ninunue data ya simu sababu wifi yangu siile portable wifi yangu niile tu ya kuekelea kwenye chumba na uitumie ikiwa kwa chumba.

Unajistawisha vipi wakati walikizo? Maramingi wakati wangu walikizo mi hutumia kama wakati wa vacation ama wakati wakutembelea wazazi wangu kule nyumbani. So kila wakati ninapo panga likizo huo nimepanga kuo zile ma activities zambazo nitazifanya ikifika huo wakati. Lakini maramingi, jinsi ninavyo ji ni navyo jistaowisha wakati huo Huwa unategemea na hule mpango ambao nimeekelea chini nimekelea chini na utapata kama nilikuwa nimesema naenda kuwa tembelea wazazi wangu Utapata kuwa ni, iyo ni.

nDoto yako kubwa ni nini? Kwa mara mingi mi ndoto yangu kubwa imekua kuanzisha biashara yangu. Na inakuanga biashara ya manguo, hizi fashion. Sababu kuna wakati nilikuwa nimetaka kufungua huu botik wa manguo lakini huo wakati sikua na pesa wa kutosha wa kuanzisha biashara yangu. Lakini huu umekua dote yangu kubwa. Sababu naona kuwa nikikuwa na zile pesa revenue ya kuanzisha iyo biashara. Itakuwa biashara yangu kuu sana na itaweza kunisaidia ile upande wa pesa. So huo ni kitu ambao nimekuwa nikitaka kufanya kwa muda saizi na ninaona kuwa kwa tuseme mwaka huu mwaka ukiisha labda nitakua nimefika mahali na kuweza kufungua hiyo biashara. So hiyo ndoto yangu bado naendelea kuitayarisha na nitaweza kuifungua kuidhibitisha hivi karibuni.

Timu gani ya mchezo unafuata? Mara mingi mi nakuanga shabiki wa mchezo wa kandanda na huwa napenda hizi haina za kandanda za English Premier League. Hizo diyo kwa mara mingi uo mimi huzifuatilia. Na mi hukuanga shabiki mkubwa wa timu wa Manchester United. Na kwa hiyo timu kunakuanga na wachesaji kama Bruno Fernandez. Wachesaji wakubwa sana. Lafu sisi kama wana Manchester United tunakuanga tumechukua kikapu mara kumi na tatu. Toka kitambo zile enzi za 1992 so kukua shabiki wa huo timu imekua kitu ambayo nimekua nikifanya kwa muda mrefu nimekua shabiki tangu nikiwa miaka kumi na hadi saa huu bado mi ni shabiki mkubwa wa manchester united na kila wakati inakuanga tuseme weekend wakati siku zangu za mapumziko hua napenda kuenda kutazama mechi zao didi ya Izo timu zingine So mimi ni timu yangu ya mchezo ninayoufuatilia sana inakuanga timu ya Manchester United.